Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Kitu ambacho ninachofanya wakati nina mgogoro na mtu. Basi, sipendi kuongea sana. Mimi basi nitanyamaza, nimwache aongee. Aongee mpaka pale, atakaposikia kwamba ametosheka. Na atakapomaliza, basi nitapata kuondoka, bila.